Mchezo mbao ningependa kuujaribu sana ni mchezo wa soka lakini shida za pesa na kupata mtu ambaye anaeza kuunganisha labda uende ukacheze kwa klabu ni kubwa huku kwetu inakuwa ni ngumu sana. Hivyo basi inakuwa ila ndoto yangu mimi kuenda kucheza inakuwa imezimwa tu lakini kama ningepata hata mfadhili ingekuwa ni ndoto yangu itatimia ya kucheza soka ya ughaibuni hasa soka ya kulipwa.

Kazi ninaithamini zaidi ni kazi ya uhandisi. Wandisi ni muhimu sana kwa sababu wanatumia sayansi na ubuinifu kuunda kubuni na kutengeneza miundombinu na pia teknolojia tunazozitumia kila siku. Hivo basi wanahakikisha usalama wetu wa kila siku.

Naam, mimi napenda kujifunza historia sana. Historia ni muhimu kwa sababu inanisaidia kuelewa dunia, utambulisho wangu na pia mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea. Pia historia inanisaidia kuelewa matukio ya sasa mbona yanatokea na kunifundisha kuepuka makosa ambayo yalifanywa zamani ya kisiasa ama labda ya kiuchumi. Na hivyo basi naweza jenga mustakabali mpya ambao utanisaidia kuishi katika dunia ya sasa.

Naam, mimi ninapenda kupiga picha sana. Kupiga picha ni muhimu kwasababu inahifadhi kumbukumbu. Inasimulia hadithi na pia inahifadhi matukio muhimu. Mara nyingine picha kwangu huwa ni burudani na inasaidia pia kujieleza. Na ni njia ya kudumu ya kukamata muda. Na pia historia, kwaajili ya matumizi ya siku zijazo.

Mimi hupendelea zaidi kusafiri na GPS. Hini kwa sababu GPS inanisaidia kubaini mahali kitu kilipo na hunielekeza njia wakati wa safari. Pia GPS hunisaidia kuepuka mambo ya dharura kama misongamano ya magari kwenye barabara fulani wakati ninaposafiri.

Sherehe ya mwaka mpya huwa ni ya aina yake. Ivi kwamba hiyo siku inapoanza watu huenda kanisani, wanaabudu na kushukuru mungu kwa mwaka uliopita. Kisha baadae watu huenda manyumbani kwao na kufanya karamu kubwa. Watu huchinja mbuzi, kondoo, ngombe, kuku na pia kuandaa vyakula mbali mbali na kukaribisha wenzao. Ambao labda hawajafanikiwa kukua na sherehe zenyewe.